Je, mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwahi. Kibinafsi, mimi kama mwafrika, watu wengi husema wafrika huwa hawapendi kuingia katika wakati unaostahili, wanapenda kuchelewa. Mimi kama mwafrika, mimi penda kuingia kazi kwa wakati unaostahili. Sipendi pengine wakati nakuwa nafanya kazi ya ualimu. Ningependa niende shuleni mapema na pengine sina somo la kufunza wakati wa asubuhi. Sina hilo somo la kufunza. Sasa singependa kuenda katika ofisi, au katika nyumba ya walimu, kuenda kukaa pale na kulegea legea bila kuwa na kitu cha muhimu cha kufanya. Mimi hupenda kuingia kwa kazi kwa wakati unaostahili. Kwa hivyo hulingana? Ulingana na kazi yenyewe. Kama inanistahili nije mapema, nitakuja mapema. Kama inistahili nije kama nije pengine pengine kazi yenyewe itaanza baada muda fulani. Nigependa kuchelewa, nikae pengine nyumbani, nifanye mambo moja au mbili hivi ya muhimu kuliko niende shuleni, kuenda kulegalega kule shuleni bila kuwa na kazi ya kufanya.

Nini kinacho nifanya nicheke? Mimi kibinafsi ni mcheshi. Na mi upenda kuona video za ucheshi kwenye mitandao, kwenye mifumo ya kijami. Mitandao ya kijamii, pengine Facebook, pengine TikTok. Na upenda kuangalia sana video za ucheshi. Neza nipata niko kwa nyumba peke yangu, na cheka cheka, na cheka cheka, na cheka cheka, unashangaa huyu na huyu jee amepagawa. Kwa hivyo mimi video za ucheshi nazipenda sana. Napenda kuona sana video ama filamu za ucheshi, uwainanisadia kucheka. Pengine kama nimekua nikifanya mambo ambayo yamekua kinivuruga akili, natumia muda huo kujituliza akili kwa kuona video za ucheshi nisaidia kucheka cheka na cheka cheka. Naashanga huyu anacheka nini. Na si rahisi mimi ni cheke. Mimi kibinafsi ni mtu ambaye niko ni mtu ambaye sipendi kucheka cheka ovyo ovyo. Lakini napenda kuona video za ucheshi. Ndo huwa zanisaidia kucheka. Na pengine kuna mambo huwa naona ya kunifura ya kunichekesha au ya kunifuraisha pengine nimeyasikia, pengine nimeyaona unaeza pata ninacheka wakati huo.

Elezea chumba chako chakulala. Chumba changu chakulala ni kidogo. Si kubwa vile. Kuta nizarangi ya kijani kibichi. Kitanda changu ni kitanda chakawaida. Na ambapo na lala na mke wangu. Kitanda cha kawaida tu. Wakiwa dirishani unaona unaeza ona kule nje. Unaona miti. Unaona kuna uwanja. Na kila ambacho kina nifurahisha nikiwa chumbani ni kwamba uwa napata utulivu napata utulivu mi upenda sana sana. Kupumzika au kufanyia mambo yangu. Nikiwa kwenye kitanda na pumzika nikifanya mambo yangu. Pengine nasoma. Wakati mwingi mi ukaa chumbani mwangu nikisoma. Nikifanya mambo yangu ya kawaida ya kila siku. Pengine kusoma. Kuangalia mitandao za kijamii. Na kujifunza mambo Katika Mitandao za kijamii. Kama Youtube.

Je, nishawai ifanya kazi ya kujitolea. Ndiyo, wakati nimemaliza ya shule ya sekondari. Kuna kati kuna kanisa lilikuwa linafanya mafunzo ya ziada wakati wa likizo kwa wanafunzi. Kwa ivi hiyo wakati nilijitolea kuwasaidia wanafunzi kwa upande wa sayansi, sababu mi napenda sana kemia na fizikia. Nikuwa na wasaidia kuwafunza mambo machache kuhusu kemia na fizikia na pia katika kazi yangu baada ya kumaliza shula sekondari nikiwa nafanya nafunza. Ilikuwa kujitolea tu sababu yale mapato yalikuwa madogo sana. Iyo kazi ilikuwa ya kujitolea nimefanya kazi ya kufunza wanafunzi wa shule ya sekondari. Kwa zaidi ya miaka kumi na ilikuwa kazi ya kujitolea yale mepato, nilukuwa napata kidogo ilikuwa kunisaidia tu. Kwa mambo madogo madogo ya kila siku. Singesema ilikuwa mshahara. Kwa hivyo nimefanya kazi ya kujitolea maramingi sana Mi ni mtu ambaye niko wa na moyo ukarimu. Nikipata mahali pea naeza jitolea. Nampenda mungu. Uwa nafanya kazi hiyo sababu ya Yesu. Sababu ya mungu.

Ni somo gani la sayansi unalipenda? Tangu nilipokuwa kwenye shule ya msingi, nimekuwa nikipenda sayansi kwa ujumla. Iwe ni biolojia, iwe ni fizikia, iwe ni kemia, iwe ni hisabati. Lakini hisabati sikuipenda sana sababu ilikuwa inanichukua muda sana kuweza kuelewa hisabati kuliko kemia, kuliko fizikia, kuliko biolojia. Lakini yote nilipenda saanzi kwa jumla. Nikiwa katika shule ya sekondari, nilipenda kemia sana kuliko biolojia na fizikia. Lakini, hayo masomo yote nilifanya katika shule ya sekondari. Hata mimi, wakati nilipofanya kazi ya ualimu ya kujitolea, nilikuwa nafundisha somo la kemia na fizikia. Pia, kuna wakati nilikuwa nikifundisha hesabu. Nikifundisha hesabu, pia kuna wakati nilikuwa nikifundisha hesabu. Kidato cha kwanza na cha pili, sikufanya vizuri sana nikiwa katika shule ya upili. Lakini kwa ujumla, napenda sayansi. Iwe ni kemia, iwe ni fizikia, iwe ni biolojia. Lakini hisabati siipendi sana kwa sababu ina changamoto. Kuna sehemu ya hisabati ambayo inachanganya, na mambo ya nambari huwa yanachukua muda kabla niweze kuelewa. Mambo ya nambari, lakini kwa ujumla napenda sayansi. Napenda somo la kemia sana vile linahusisha kemikali. Napenda kemikali, kemikali huwa inanionyesha. Napenda kujua nini kinaweza kutokea. Hata kuna wakati nilikuwa na wazo la kuunda bomu. La kujitengenezea, nione itafanya nini, nini kitatokea. Lakini nilijua inaweza kuleta madhara mabaya sana, nikaacha.